Unapendelea viatu gani? Ninapendelea viatu vyakufunika kwa sababu viatu vya wazi unaweza ukapita sehemu, ukapatwa na vumbi vikachafuka, ukapita sehemu, ukajikwaa mguu ukaumia, ukachubuka. Hivyo ninaipenda sana ngozi yangu. Ndivyo maana ninapenda viatu vya kufunika, siyo viatu vya wazi.